Mimi binafsi nafanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu hadi mara nne kwa wiki huwa nachanganya mazoezi mepesi kama kutembea kwa kiasi kukimbia kidogo na kunyoosha mwili Hi hunisaidia kubaki na nguvu kupunguza msongo wa mawazo na kueka afya yangu katika hali nzuri bila kujichosha sana.

Mara nyingi mimi nachaji kifaa changu mara moja kwa siku Asa jioni baada ya shugli za mchana Wakati mwingine nikitumia sana kwa mawasiliano au kazi yangu nachaji mara ya pili kwa muda mfupi Uwa najitahidi sana kukiweka nachaji ambayo inatosha siku mzima ili kisije kikakataa ama kuharibu ratba yangu.

Mimi binafsi, nguvu zangu kazini ni uweza wakupanga kazi vizuri, kuwasiliana kwa uwazi, na kufanya kazi kwa bidii bila kusimamiwa na mtu yeyote, au wakusimamiwa sana. Pia ninauweza wakujifunza haraka, kushirikiana na wenzangu, na kutafuta changamoto kwa utulivu, hata panapo kuwa na shinikizo.

Sherehe inayo nipendeza zaidi ni sherehe ya harusi Kwa sababu huleta furaha upendo na umoja wa familia na marafiki kwa jumla Napenda kuona watu wakisherekea mwanzo ambao ni umpya na wakicheza wakicheka na kushiriki chakula pamoja katika mazingira yenye amani na matumaini.

Mimi binafsi napenda kuona maendeleo ya elimu bora, huduma za afya ya zinazopatikana kwa wote na fursa sawa za ajira katika jamii, pia napenda kuona amani, ushirikiano na matumizi mazuri ya teknolojia ili kuboresha maisha ya watu na kukuza maendeleo endelevu.

Kibinafsi, mimi hucheza mara nyingi na marafiki zangu wa karibu au majirani, hasa wakati wa michezo ya kawaida au burudani. Tunapenda kucheza pamoja kwa sababu huimarisha urafiki, hutupunguzia msongo wa mawazo na hutupa nafasi ya kushirikiana, pia kucheka na kufurahia muda wa mapumziko.

Mimi binafsi napenda juisi ya embe kwa sababu inaladha ambao nitamu sana na yaasili na unipa nguvu Pia unifuraisha kwa rangi yake na harufu yake nzuri Wakati mwingine napenda kuchanganya juisi ya machungwa pamoja na maembe ili iwe na latha laini na yenye kuburudisha zaidi.

Mimi binafsi napenda kuamka mapema na jua Kwa sababu hunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulivu kuamka mapema unifanya nijisike mwenye nguvu mwenye nidhamu na kusaidia kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi kabla ya siku kuwa na msongamano mrefu.

Kwa kweli, napenda zaidi kuandika kwa kutumia kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi kuhifadhi kazi. Hata hivyo, wakati mwingine nafurahia kuandika kwa mkono, ninapo taka kufikiri kwa kina zaidi na kupanga mawazo pole pole. Au, ninapo hitaji ubunifu na umakini zaidi.

Timu ambayo naipenda na kuienzi ni ya manchester united na nilianza kufuatilia timu hii ama kuangalia wanapocheza mpira mwaka wa elfu mbili na kumi na tano Nakumbuka wakati huo Messi alikuwa ako juu sana na alikuwa anacheza vizuri na ningependa pia kueleza ya kwamba timu hii hunifanya nijisikie vyema maana mara nyingi huwa wanashinda.

Ningependa kutembelea japani kwa sababu ya utamaduni wake ambao ni wa kipekee, maendeleo ya teknolojia na nidhamu ya watu wake. Pia ningependa kuona mchanganyiko wa mila ambazo ni za zamani na maisha ya kisasa, kuonja chakula chao na kujifunza historia yao kwa karibu sana.

Napenda sana ugali na mboga za asili kama sukuma wiki au kunde au saga pia Kwa sababu ni chakula cha jadi chenye lishe bora na kinanipa nguvu Napenda pia ladha yake rahisi lakini ya kuridhisha hasa inapoliwa pamoja na familia pamoja na marafiki pia.

Mimi binafsi napenda kuvaa nguo rahisi na zinazo kuwa huru kama suruali za kawaida na fulana au mashati mepesi pia Napendalea nguo zinazofaa mazingira tofauti zinazonifanya nijisikie huru naadhifu na kujiamini bila kuwa na za kupindukia.

Filamu ambao nina kumbukumbu kuiuhusu inaitwa The Rookie ambayo imeeza kuactiwa pale USA na hiyo filamu ni ya maaskare ambao wanajifunza kazi na ina drama na pia ina mapenzi ndani yake. The main characters kwa hiyo filamu mmoja anaitwa Tim Bradford na mwengine anaitwa Lucy Chen. Wanafanya filamu inavutia zaidi.

Kibinafsi, napenda kuenda cinema takriban mara tatu ama mara mbili hivi kwa mwezi huwa ni njia nzuri ya kujiburudisha, kupumzika baada ya majukumu na kufurahia filamu mpya pamoja na marafiki au familia katika mazingira tulivu na ya kufurahisha.

Kwa kweli uzoefu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni kufanya kazi katika timu yenye watu ambao wanatabia tofauti. Uli nifundisha uvumilivu, mawasiliano mazuri, sikuliza wengine. Pia kushughulikia changamoto kwa busara na kuwajibika ili kufikia malengo ya pamoja kwa mafanikio.

Kwa kweli nagawanya taka zangu kadri inavyowezekana hasa taka za plastiki, chakula na karatasi. Hufanya hivi ili kusaidia usafi wa mazingira na kurahisisha urejeleaji. Naamini kugawanya taka ni hatua ndogo lakini muhimu sana katika jamii na kulinda mazingira na afya.

Mara nyingi hua mchana na kula wali na maragwe au mboga wakati mwingine ni kiongeza nyama kidogo au samaki Napendelea chakula kinacho nishibisha lakini kisicho nipa ama kunipa uzito sana kwenye mwili Yani kwenye tumbalangu Hili niweza kuendelea na kazi zangu za mchana ni kiwa na nguvu na umakini.

Naam, mimi hupenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na huokoa wa muda. Naweza kulinganisha bei, kuchagua bidhaa kwa utulivu na kupokea bidhaa bila kutoka nyumbani. Ingawa huwa makini kuhakikisha, ninanunua kutoka kwa wauzaji, wanao aminika nchini kwetu.

Kwa kweli mimi binafsi napenda zaidi kula ugali kuliko wali. Kwa sababu hunishibisha vizuri na hunipa nguvu ya kudumu. Napenda kula na mboga zile za kiasili au nyama pengine na pia hunikumbusha mila na utamaduni wa nyumbani.

Mimi binafsi hupokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wa wazi na kwa heshima Pia mimi husikiliza kwa makini, utafakari kabla ya kujibu na huchukua yale yanaonisaidia kujiboresha Huku nikiheshimu mitazamo tofauti bila kuchukulia mambo kwa hasira.

Nataka kufikia kiwango cha juu katika kazi yangu ambapo nitakuwa na utaalamu uongozi na mchango chanya kwenye jamii Natamani kukuza ujuzi wangu kusaidia wengine kufanikiwa na kufanya kazi yenye maana inaonipa kuridhika moyoni na maendeleo endelevu.

Wakati mwingine inategemea lakini nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi Hasa mapema kabla ya msongamano wa shugli Wakati huo akili yangu huwa tulivu na nina umakini mzuri na naweza kupanga na kutekeleza majukumu kwa ufanisi ambao ni mkubwa sana kabla ya mchana kuanza.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninayempenda anaitwa Michael Jordan Alijulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kufunga pointi kasi na ushindani wa hali ya juu Aliongoza Chicago Bulls kushinda mataji sita ya nba na akawa mfano wa nidhamu bidii mafanikio katika mchezo duniani.

Mimi binafsi nilichagua business administration and management Kwa sababu nilipenda kuelewa jinsi biashara zinavyo endeshwa na zinavyo kuwa Napenda sana somo hili kwa kuwa linanipa maarifa mbali mbali kama usimamizi masoko fedha na uongozi ambao ni muhimu katika sekta nyingi changamoto kubwa ni kuwa linamada nyingi zinazo itaji umakini na kujisomea kwa bidii Ningependa kubadilisha kwa kuongeza mafunzo ya vitendo zaidi ilikuunganisha radhia.

Mimi hutumia simu yangu sana sana muda wa jioni ambapo nimemaliza kazi zangu za kila siku kabla ya kulala na ninaweza kusema kwamba huwa natumia facebook sana instagram na tiktok wakati huu na pia nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa inaitwa alcatel tipop ambapo nilieza kununuliwa na mzazi wangu mpendwa ambaye ni baba angu mwaka wa elfu mbili na kumi na moja Naam na ningependa kusema kwamba simu yangu inanisaidia sana maishani, maana inanipa kazi, natumia kazini, natumia pale shuleni, kisa na maana nilirudi kuongeza masomo, na pia nahisi kwamba muda mzuri wa kuzima simu ni wakati wa kulala jioni, kufika saa mbili usiku na kuendelea.

Mimi hujitunza kwa kula chakula chenye afya kufanya mazoezi mara kwa mara na kupata usingizi wa kutosha Pia hutenga muda wa kupumzika kusikiliza muziki au kusoma na kuzungumza na watu ambao ninawaamini na kuwapa heshima ili kudumisha afya ya mwili na akili.

Mimi binafsi nasasisha vifaa vyangu mara chache hasa inapobidi au teknolojia inapobadilika sana huwa nafanya hivyo kila baada ya muda mrefu labda miaka michache Nikihakikisha kifaa cha zamani bado kinafanya kazi nzuri kabla ya kukibadilisha.

Mimi usaidia jamii yangu kwa kushiriki shugli za kijamii kama usafi wa mazingira na kutoa msaada mdogo pale ambapo inaitajika Pia mimi ushiriki kutoa ushauri au maarifa nilio pata ili kusaidia wengine kuboresha maisha yao na kukuza mshikamano katika jamii.

Mimi binafsi natumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye kifaa changu kwa sababu ni rahisi na ni salama. Hunisaidia kufungua kifaa haraka bila kukumbuka neno si refu. Na hunipa uhakika kuwa taarifa zangu zinalindwa dhidi ya matumizi yasiokuwa halali.

Kwa kweli, likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni kwa sababu napenda utulivu wa bahari na hewa safi. Ningependa kusafiri na familia yangu au marafiki wa karibu ili tufuraie pamoja, kupumzika, kushiriki mazungumzo na kuunda kumbuku nzuri, zitakazo dumu kwa muda mrefu.

Huwa na wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa heshima na ukarimu nikijitambulisha na kuwaeleza mazingira ya kazi Uwaelekeza taratibu za msingi kuwahusisha na timu na kuwa hakikishia kuwa msaada uko ili wajisikie huru kujiamini na kuanza kwa ufanisi.

Mimi binafsi ni kuona matokeo chanya yenye juhudi zangu, kujifunza mambo mapya, na kuthaminiwa kwa kazi ambao ninaifanya. Pia motisha hutokana na malengo binafsi, ushirikiano mzuri na wenzangu, na fursa ya kukuwa kitaaluma.

Nikizungumzia ya timu bora ya mpira wa kiragbi wa marekani ningesema New England Patriots Nimevutiwa na historia yao na mafanikio nidhamu ya timu na uongozi mzuri ulio wafanya kushinda mataji mengi Walijulikana kwa maandalizi mazuri, ushirikiano na uwezo wa kushinda hata katika mazingira mangumu.

Natumia zana za kidijitali kama simu janja, kwa mawasiliano, barua pepe na mitandao ya kijami. Pia natumia kompyuta kwa kazi, kuandika na kutafuta taarifa mtandaoni. Programu za kupanga muda na kuhifadhi kumbukumbu hunisaidia kufanya shughuli zangu za kila siku kwa ufanisi.

Mimi binafsi ningependa kusema ndio napenda kucheza michezo ya video mara kwa mara hasa wakati wa mapumziko. Michezo hii hunisaidia kujiburudisha, kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha umakini. Napendelea michezo ya mkakati au michezo ya kirafiki ninapocheza na marafiki.

Kwakweli ningependa kutembelea mji wa pari ambaho ko france kwa sababu ya historia yake utamaduni na mandari ya kipeke Ningependa kuona majengo maarufu kuonja chakula chao na kufurahia sana mazingira ya kimahaba yanao hufanya mji huo kuwa wakipekee duniani.

Napiga picha mara kadhaa kwa wiki, hasa ninapo kutana na tukio la kipeke, au mandhari nzuri. Napenda kunasa kumbukumbu za safari, marafiki, familia ama kitu chochote ambacho kinavutia macho yangu. Wakati mwingine, napiga picha kwa simu, wakati mwngine, kwa kamera, kulingana na mazingira na hisia yangu, siku hiyo.

Mimi nimezaliwa maineo ya kisi county eneo la eterio nimekua pale nimesomea pale kutoka nasari mpaka kidato channe na kumbu kumbu ambao ni nao pale ni kuhishi kwa kijamii na watu kupendana kuhishi kama familia moja ingawaje sisi tulikuwa tofauti na kila ambacho naeza kupenda kusema kwamba ni nitarudi pale na uwa narudi kila wakati asuwa likizo za disemba kusalimia marafiki na familia.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda miamba kwa sababu unanipa changamoto ya mwili na akili Napenda wazo la kushinda na hofu ya urefu kuongeza nguvu na kujiamini pia ni fursa nzuri ya kujifunza ustadi mpya kufanya mazoezi na kufurahia mafanikio madogo madogo Kila ninapo fika juu.

Napenda hali ya ewa ya wastani Sio ya joto kali wala si baridi sana Hali hi unifanya nijisikie huru, mwenye nguvu na mwenye utulivu Napenda siku zenye upepo mwanana na jua la kiasi tu kwa sababu huniruhusu kufanya shuguli zangu vizuri bila kuchoka haraka na kuumwa.

Napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu unipa mtazamo tofauti ya watu, kuhusu mada mbali mbali na pia unizaidia kujifunza, kupanua fikra na kuelewa uzoefu wa wengine. Pia unizaidia kufanya maamuzi bora, hasa kuhusu bidhaa, huduma au maeneo mapya. Ingawaje uchukua hata hadhari kuchunga yalio sahihi.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa nafasi ya kutulia na kufikiria. Kutembea hunisaidia kufanya mazoezi mepesi, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia mazingira yanao nizunguka. Pia hunipa fursa ya kusikiliza mziki au kuzungumza na rafiki, jambo linalonifanya nijisikie mwenye furaha sana.

Napenda harufu ya maua kwa sababu harufu hiyo hunipa utulivu na furaha moyoni. Harufu hiyo hunikumbusha asubuhi tulivu, bustani zilizojaa maua na matukio ya amani. Mara nyingi nahisi harufu hii wakati wa matembezi, sherehe au ninapokuwa karibu na maua mapya yaliochanua.

Mimi binafsi hufurai ya sana na inapo kuwa na familia na marafiki wangu Tukicheka na kushirikiana kwa pamoja pia mimi hufurai ninapo timiza malengo madogo kusaidia mtu au kujifunza jambo jipya muda wangu wa utulivu muziki ninaoupenda na kuwa na maendeleo katika maisha hunipa furaha ya dhati.

Napendelea kuvaa suruwali kuliko sketi kwa sababu hunipa uhuru wa kutembea na kufanya shugli mbali mbali kwa huraisi. Najisikia uhuru, salama na mwenye kujiamini zaidi. Pia suruwali hunifanya nijisikia nadhifu na tayari kukabiliana na siki wenye shugli nyingi sana.

Kila asubuhi mimi huamka mapema nashukuru kwa siku mpya kisha najitayarisha taratibu Uosha uso kupiga mswaki na wakati mungina kufanya mazoezi mepesi baada ya hapo mimi unywa kiamshakinywa ambapo ni chai au kahawa pia upanga shughuli za siku na huanza majukumu yangu nikiwa na utulivu na mwelekeo mzuri.

Wakati wa mgogoro na mtu mimi hujaribu kwanza kutulia na kusikiliza upande wa huyo mtu mungine Mimi huepuka hasira, hujitathmini na kuchagua maneno kwa busara, baada ya hapo mimi hujaribu kuzungumza kwa heshma, kutafuta suluhisho la pamoja na kudumisha amani bila kuumiza hisia ya mtu mwingine.

Mimi huchukizo natabia ya watu kukosa uaminifu na kuto heshimu wengine. Pia unisumbua watu wanao dharau hisia za wenzio au kusema uongo bila sababu. Napenda mawasiliano ya wazi, heshima na ukweli kwa sababu hujenga mausiano bora na mazingira ya amani.

Nina kipawa cha kusikiliza na kuelewa watu kwa makini naweza kutoa ushauri kutuliza mawazo na kuwasiliana vizuri pia nina uwezo wa kujifunza haraka na kubadilika katika mazingira tofauti tofauti jambo linalonisaidia kushughulikia changamoto na kusaidia watu wengine kwa ufanisi.

Mimi huandaa ripoti za kazi kwa kupanga taarifa muhimu kwanza hukusanya data kuchambua matokeo na ya kuyeweka kwa mpangulio mzuri Mimi pia hutumia lugha rahisi na wazi hufanya marekibisho kabla ya kuwasilisha na kuhakikisha ripoti inaeleweka ni sahihi na inakithi malengo ya kazi.

Mimi binafsi upunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya kitambaa na chupa ya maji inayotumika tena, yaani water bottle. Mimi pia uepuka bidhaa za matumizi ya mara moja na uchagua vifangashio rafiki kwa mazingira. Pia utenganisha taka kurejeleza inapo wezekana na kuhamasisha wengine kutunza mazingira.

Wakati wa baridi mimi huvaa nguo nzito ili kujilinda na baridi Napenda kunywa vinywaji vya moto kukaa ndani nikisoma au kusikiliza muziki Pia mimi hutumia muda huo kupumzika kutafakari na kujiweka karibu na watu ninao wapenda na kuwaenzi ili kupata joto la kihisia.

Mimi husomea habari mtandaoni kupitia tovuti za habari zinazomiminika na kurasa rasmi za mitandao ya kijamii Mimi hutumia simu au kompyuta kuangalia habari za ndani na za kimataifa pia Pia hufuatilia blogi na majukwaa yenye uchambuzi mazuri ili kupata taarifa zilizo sahihi na za kina.

Nina kumbukumbu nzuri ya kucheza na marafiki wa utotoni, jioni baada ya shule. Tulicheka sana, tukicheza michezo ya jadi bila wasiwasi. Nakumbuka pia upendo wa familia, hadithi tulizosimuliwa, na hisia ya furaha na usalama iliofanya utoto wangu uwe wa thamani mno.

Niliweai kupata uzoefu wa kushangaza nilipo safiri peke yangu mara ya kwanza. Nilijifunza kujitegemea, kukutana na watu wapia na kushinda hufo zangu. Ilikuwa safari iliyo nifungua macho, ikanipa ujasiri na kunifanya nijitambue zaidi na uwezo wangu na mipaka yangu.

Nakumbuka sana mwalimu wangu wa kisawili kutoka shule ya msingi Alikuwa mvumilivu mwenye moyo wa kujali na alituhamasisha kupenda kusoma na kuandika Aliamini alinipa moyo na mchango wake ulinisaidia kujenga ile njia ya kujiamini na kupenda elimu hadi wa leo.

Naam napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu unipa burudani na kunichangamsha kiakili Mchezo huo unisaidia kufikiria kwa makini kupanga mikakati na kushirikiana na wengine pia ni njia nzuri ya kutumia mda na marafiki au familia huku tukicheza na kujifunza kwa pamoja.

Mimi ufuatilia mfereji wa televisheni unaorusha vipindi vya habari na elimu mara kwa mara napenda vituo vinavyotoa taarifa sahihi vipindi vya maarifa na makala za kuvutia Hii hunisaidia kuendelea kufahamu yanayoendelea duniani na kujifunza mambo mapya kwa njia rahisi.

Nimejifunza hekima kwamba subira na juhudi huleta matokeo mazuri maisha hayana haraka na kila kitu huja kwa wakati wake Pia nimejifunza umuhimu wa kujiheshimu kusikiliza wengine na kuthamini safari ya maisha kuliko kukimbilia mafanikio ya haraka.

Ningependa kutembelea eneo la kihistoria kama misri kuona mapiramidi ya kale Napenda kujifunza historia ya ustaarabu wa zamani na kuona majengo yalio jengwa kwa hekima kubwa kutembelea mahali hapo kungenipa maarifa mshangao na heshima kwa akili za watu wa kale.

Mimi huenda mahali pa ibada mara kadhaa kwa wiki kulingana na ratiba yangu, nafanya hivyo kupata utulivu wa kiroho kushukuru mungu wangu na kujikumbusha maadhili mema muda huu hunipa amani ya moyo mwelekeo mzuri wa maisha na nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku.

Nimewahi kutembelea ziwa na mto wa mara kadha kadha a Ninapofika huko nahisi utulivu mkubwa nikifurahia upepo mwanana na mandhari ya maji Mimih utumia muda huo kupumzika kutafakari na wakati mwingine kupiga picha jambo linalonifanya nijisikie karibu na asili.

Mimi hutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara, hasa kuwasiliana na familia, marafiki au kazini. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona hisia za mtu, kuelewa ujumbe vizuri na kujenga ukaribu. Pia hunifanya nijisikie karibu zaidi na watu ambao naona wako mbali lakini kwa wakati huo tuko pamoja.

Napenda kula mboga kama sukuma wiki, spinach, na kabichi kwa sababu zinaafya na uni panguvu. Napenda kuzila zikiwa zimiipikwa vizuri au kuchanganyo na vyakula vingine. Mbogah unisaidia kudumisha afya, kuongeza kinga mwilini na kujisikia mwenye mwili mwepesi kila siku.

Nimewahi kujaribu kujifunza kupiga gitaa kwa muda mfupi nakumbuka nilikua shule ya msingi. Nilifurai kujifunza misingi ya kupiga nyimbo rahisi ingawa haikuwa rahisi mwanzoni. Uzoefu huu ulinifundisha uvumilivu kunifanya nipende muziki zaidi na kunipa hamasa ya kuendelia kujifunza vitu mpya.

Mimi hushughulikia wateja kwa kuwaheshimu na kuwasikiliza kwa makini Mimi huwa mtulivu mkarimu na tayari kusaidia kutatua changamoto zao Mimi hutumia mawasiliano wazi kuelewa mahitaji yao na kuwakikisha wanaridhika Kwa sababu huduma bora hujenga uaminifu na mahusiano ya kudumu.

Napendelea upepo wa kawaida kuliko kutumia AC, upepo hunifanya nijisikie huru na karibu na asili. AC naitumia tu inapokuwa joto kali sana. Na napenda hewa safi inayoingia dirishani kwa sababu hunipa faraja na kusaidia kupumzika vizuri sana.

Napenda kula popcorn haswa ni napo tazama filamu au kupomzika jioni popcorn hunipaburudani na latha nyepesi ile ya chumvi bila kunishibisha sana Napendelea ile isio na mafuta mengi au sukari nyingi Kwa sababu ni rahisi kufurahia na bado nijisikie vizuri.

Wakati wa wasiwasi mimi hujaribu kutulia na kupumua taratibu na kwa kina Mimi hufuata mahali pa utulivu kusikiliza mziki laini au kutembea kidogo Pia hujaribu kuzungumza na mtu ninayemwamini na kuandika mawazo yangu ili kupunguza mzigo wa hisia.

Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiria kwa mpangilio na kutafuta matatizo ya mantiki. Ingawa wakati mwingine huwa ngumu hunipa changamoto ya kufikiria zaidi. Napenda hisia ya kuridhika ninapo pata jibu sahihi baada ya kujaribu na kuvumilia.

Jioni nimi upumzika baada ya shuguli za siku, huoga, kulacha kulacha jioni, kisha utumia munda huo na familia, au kusikiliza mziki, wakati mwingine mimi usoma au kuangalia televisheni kidogo. Pia mimi utafakari siku iliopita na kujitaharisha kulala nikiwa na utolivu wa mawazo.

Napenda kutazama mchezo kama mpira wa miguu na riadha michezo hii unipa msisimiko wa burudani na unifanya nijisikie kushirikiana na wengine Napenda kuona ushindani wa haki juhudi za wachezaji na furaha ya ushindi inaunganisha mashabiki wengi kwa pamoja.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kupumzika na kufanya vitu ninavyovipenda kusoma kusikiliza muziki au kutazama filamu Wakati mwingine kutembea nje kufanya mazoezi mepesi au kuzungumza na marafiki ama familia Jembo linalonisaidia kurejesha nguvu na furaha.

Nampenda mesii kwa sababu ya kipaji chake cha kipekee na unyenyekevu wake, uchezaji wake una akili, kasi na ubunifu mkubwa. Navutiwa na namna anavyobadilisha mechi kwa pasi na magoli, huku akifanya kazi kwa bidii na kuheshimu wachezaji wenzake zaidi.

Mimi binafsi ufanya marafiki wapya kwa kuwa mchangamfu na wazi kwa watu kuwanzisha mazungumzo madogo kusikiliza kwa makini na kuonyesha heshima pia ushiriki shughuli za pamoja kama kazi michezo au matukio ya kijamii Jambo linaloniraisishia kujenga urafiki wa kweli.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu na mwelekeo mzuri wa kuanza siku. Mazoezi hunisaidia kuamka vizuri, kuongea kwa umakini na kujisikia mwenye afya. Ingawa wakati mwingine, mimi hufanya jioni, asubuhi hunifaa zaidi mno.